Je, wewe ni mtu wa kuamka mapema au usiku? Mimi ni mtu napenda kuamka mapema kwa sababu wakati naamka mapema, ninapata muda mwingi wa kutekeleza yale ninayoyataka kuyafanya kwa siku hiyo. Kuamka kwangu mapema, kunanisaidia kutayarisha nguo zangu, kuoga na ili kujiandaa kwenda kazi.

Napenda kuenda madukani lini Mimi napenda kuenda madukani wakati wa asubuhi sababu huo wakati ndiyo napata mda muafaka wa kujipanga na kununua kile ninachokitaka Mara nyingi huwa naenda kununua mkate au maziwa ili niweze kutengeneza chakula cha asubuhi ambacho ni chai na mkate.

Aina gani ya filamu ninazozipenda aina ya filamu ninazozipenda ni filamu za mapenzi. Hizi ni filamu ambazo zina hisia kubwa na zinafanya mtu kuelewa kiini cha mapenzi na kitu kinachofaa kufanywa ili mapenzi yaendelee Filamu hivi vinaonyesha kwenye televisheni na pia unaeza vipata kwenye vifaa vya kiteknolojia kama simu kwenye website kama YouTube.

Mfanya kazi mbora zaidi ambaye ninamjua ni Enoch Huyu ni mfanyikazi mkubwa katika jiji la Nairobi Kwa kuwa ana biashara mingi Kwanzia jimbo la wachini mpaka majimbo makuu Huyu ni mfanyikazi anayeuza vifaa mbalimbali Mojo wapo ya vifaa ambavyo mfanyikazi huyu anauza ni vyuma vya gari magari na mainjini za magari mfanyikazi huyu ana bidii na ningependa kuwa kama yeye siku moja.

Zoevu gani wakazi umenifundisha zaidi? Zoevu wakazi ambao nimejifunza zaidi ni dhana ya kusikiliza watu. Hii ni moja wapo ya zoezi, zoevu ambayo inanisaidia sana katika kazi kwa kuwa ninaposikiliza watu, ninapata kulelewa nini wanahitaji na naweza kutekeleza matakwa yao vilivyo.

Jee ninapenda kutembea kwa miguu la mimi huwa sipendi kutembea kwa miguu kwa kuwa hiyo huwa kazi mingi na ni ngumu sana kama naenda katika mji mkuu mimi hupanda gari ama baiskeli kutembea kwa miguu unafanya mtu anachoka na hiyo kuchoka inafanya mtu asiwe productive katika kila anachokifanya.

Je, ni napenda kuendesha baiskeli naam, mimi napenda kuendesha baiskeli Kwa kuwa baiskeli ni moja wapo ya usafiri ambao unafanya mtu kufika maala Anapotaka kufika bila ataswishi yoyote ya trafiki kwenye magari baiskeli pia si pesa mingi kununua Inanibei na fuu na inaweza kuendeshwa na mtu yoyote baiskeli haina haitaji ujuzi mingi Hivikuwamba kila mtu anaejua kujiyekelea na kubalansi vyema anaweza kuendesha hiyo baiskeli.

Shughli yangu ya kupendezwa huwa ni shughli ya watu kupiga densi. Hiyo ni shughli ambayo inafanya niweze kuwa na hamu ya kuangalia zaidi na kuweza kukushabikia hawa wachezaji mziki. Mimi napenda hiyo shughli sana.

Mahali ninapohishi ni mahali pamaana sana ni chumba kilicho na kijumba kimoja ambacho mimi nimekianda vyema kitanda changu kina matress mzuri na maana hiyo mahali hapo para nisaidia kulala na kutoliza mweli Wakati nimemaliza siku mrefu kwenye kazi.

Napenda kusoma vitabu vya aina gani. Vitabu ambavyo mimi napenda kusoma ni vitabu vya hadithi. Hivi ni vitabu ambavyo vina history, story mzuri na hadithi yenyewe inafanya mtu kufunguka akili na kufikilia mbali. Maana hiyo mtu anaweza kuona taswira ya hadithi hiyo wakati mwandishi ameweza kutumia hiyo taswira vizuri Napenda hivi vitabu kusababu vinaelimisha na vinaongoza mtu katika shuguli za kila siku.

Je, napenda sanaa ya ainagani. Sanaa ambayo mimi napenda ni gitaa. Napenda gitaa kwa kuwa ni sanaa ya muziki ambayo ni rahisi kucheza na ambayo inafanya muziki kuwa mtamu zaidi. Sanaa hii imetumiwa na watu wengi wenye umarufu ili kufanya muziki wao kuenea na kusambaa zaidi. Mimi napenda gitaa.

Je, ni nahifadhi kitu cha thamani naam mimi nahifadhi vitu vingi vya thamani moja hapo ya hizi vitu ni saa yangu yenye thamani kubwa sana ambayo imetengenezwa na dhahabu dhahabu hii niliweza kuinunua kutoka Afrika kusini ambapo nilienda Nikaonyeshwa dhahabu vile inatengenezwa na nikawambia wanitengenezee saa yenyewe ikiwa na dhahabu tupu mimi napenda hiyo saa kwa kuwa ni hifadhi kubwa ya thamani kubwa kwangu.

Jukumu gani ambalo ninalipenda zaidi kwenye kazi? Jukumu nilipendalo kwenye kazi zaidi ni jukumu la kuandaa chakula. Mimi ni mpishi hodari na ninapopewa hilo jukumu la kuandaa vyakula napenda sana kwa kuwa ninaweza kutumia talanta yangu ili ni walishe wafanyi kazi wezangu na wageni wakati wanakuja kwenye kampuni.

Huwa navaa nguo mara ngapi kwa wiki. Kwa wiki mimi huvaa nguo mara kama nne ama tano. Masiku ya wikendi kama jumamosi na jumapili huwa sivai nguo mingi kwa kuwa ni wikendi. Lakini masiku mengine ya wiki mimi huwa navaa nguo kila siku na nguo yake. Hivi kwamba niendapo kazi watu wasishangae kuwa huyu mtu anarudia nguo.

Ni nani aliyenifundisha jambo muhimu? Mtu ambaye alinifundisha jambo muhimu ni baba yangu. Baba yangu alinieleza kuwa katika hii dunia sisi watu wote ni tuko po tumeumbwa na sisi wote tuna haki. Kwa hivo hufai kuogopa mtu yoyote. Hili ni jambo la busara ambalo ninalieka kwenye akilini mwangu na nalitumia kila siku nikijua kwamba kila mtu ana haki na hakuna mtu anayestahili kudhulumiwa.

Nimewai kusafiri wapi mahali pazuri mahali ambapo nimewai kusafiri na nilipenda zaidi ni panaitwa Masaimara Masaimara ni mahali pakufuga wanyama pori Hawa ni wanyama kama simba, twiga, tumbiri, sungura na wengineo wengi Hawa wa nyama mimi napenda ni kuwaangalia kwa kuwa wanapendeza na wanafanya mwili kukusisimua na kujisikia vyema.

Je, nina ndege wa kufugwa nyumbani naam mimi ninafuga kuku, kuku ambao ni ndege wa nyumbani na napenda kufuga hawa sababu wananisaidia kuleta nyama na mayai kwenye familia. Kuku hawa ni wazuri kwa kuwa hawakuli sana na wanamea kwa kasi zaidi.

Nafanya nini wakati wa mapumziko kazini mara nyingi mimi huwa naketi na kula chakula changu nilichokiibeba ama naeza keti na mwenzangu kwenye kazi tunazungumza mahamdhali ya kazi ama tunaezakuwa tunazungumzia mambo mengineo ili kupitiza muda.

Ninakula nini maranyingi asubuhi? Maranyingi asubuhi mimi napenda kula mkate na chai. Hii ni chakula cha asubuhi ambacho mimi nakipenda sana mimi na familia yangu. Tunapenda kunywa mkate na chai ili tuwe na nguvu ya kuanza siku vyema na bila taswishi yoyote.

Je, unapenda hesabu? Naam mimi napenda hesabu kwa kuwa hesabu ni mojawapo ya vitu ambavyo vinatumika zaidi kwenye dunia. Hesabu inaweza kusaidia mfanyi biashara, kujua hela ngapi yametengeneza kwa siku, ama kujua vitu vyake ni vingapi vimeuzwa kwa siku, ndiposa aweze kuvilegeza kwenye duka.

Ningependa kujifunza nini kipya Ningependa kujifunza kuendesha gari kuu Gari kubwa ya kubeba mami changa kwa kuwa gari hizi gari zina kazi kila wakati na gari zenyewe zinapendeza kwa muo kwa muonekano na uo ufundi kwa kuendesha pia unafanya mtu kuwa na uhakika kwa kazi yake.

Mwezi upi wa mwaka ni na upenda zaidi? Mwezi ambao na upenda zaidi ni mwezi wa Disemba Hii ni kuwa watu wengi wanakuwa wamemaliza kazi na wameregia nyumbani ili waweze kukua na muda mzuri na familia zao Mwezi huu ndiyo watu zile pesa wametengeneza mwezi mzima wanaweze kuzitumia na kufunga mwaka vyema.

Natumia simu yangu kwa nini zaidi? Mara nyingi natumia simu yangu kuangalia mitandao kama Facebook, Instagram, TikTok na X. Hizi ni mitandao ambazo watu wanaandika mahadithi zao za kibinafsi, za kuelimisha na za mielekezo katika hii maisha. Mimi napenda hizo mitandao kwa kuwa zinanielimisha kila ninapo zitembelea Kitu kingine ambacho napenda kutumia simu yangu zaidi ni kutazama mafilamu Napenda kutazama mavilamu vya mapenzi sana sana zaki hindi.

Napenda nini kuhusu mtaa yangu? Mara nyingi napenda mtaa wangu kwa kuwa ina kile ninachokihitaji. Mfano, nikihitaji vyakula, vya asubuhi vya mchana na usiku, ninaweza kununua katika mtaa yangu. Jambo jingine ambalo linanipendeza katika mtaa yangu ni hali ya security watu wanapenda kuelewana bila kuleta ugomvi na jambo hili linanipendeza sana.

Sifa ipi muhimu kwa kiongozi mzuri. Kila kiongozi mzuri anastahili kuwasikiliza watu wake ili aweze kuelewa nini wanachohitaji na nini wanataka kifanyike. Kiongozi anaye hiyo akili ya kusikiliza watu huwa ni kiongozi mzuri kwa kuwa anaweza kuleta maendeleo na kufanya gatibu lake liweze kuinuka.

Ninapenda kuwasiliana vipi na watu njia moja wapo mimi napenda kuwasiliana na watu ni kuwasikiliza na kujibu vitu na ukarimu Ndiposa watu waweze kuwa na uhuru wa kuniongelesha na kujifafanua vilivyo.

Jee nimewaifanya kazi ya kujitolea naam mimi nimewai fanya kazi ya kujitolea katika kampuni ambayo ni non-governmental inaitwa friends of peace Hii ni kampuni ambayo tulikuwa tunaenda ku kueneza amani katika mitaa mbali mbali Hii iliweza kunifungua akili na kuelewa kwamba si kila mtu anaimani katika hii dunia Kwa hivo kueneza amani ni jambo la maana na ningependa sana kujitolea tena wakati huo wakati unapojitokeza.

Ninapenda nini kuhusu shirika langu Kitu ambacho ninapenda shirika langu ni ushirikiano na umoja ambao tulio nao haya ni mambo makuu kwa sababu inafanya watu waweze kuelewana na waweze kutekeleza mambo inavyofaa.

Huwa napiga picha mara ngapi? Mara nyingi mimi hupiga picha kama nimevaa vyema napenda nikipiga picha Mara nyingine kama nina marafiki na ndugu au familia na penda tukipiga picha ili tuweza kukumbuka huwa wakati Wakati mwingine napenda kupiga picha kama nimemaliza shule nafanya graduation hiyo huwa wakati unaniipendeza na napenda nikipiga picha ili niweza kukumbuka kile ambacho kilifanyika.

Je nanunua vitu kwa kutumia simu? Naam mara nyingi mimi hununua vitu kwa kutumia simu kwa kuwa simu ina manufaa mengi kuliko kununua kwa kutumia pesa. Kutumia simu inasaidia kupunguza wakati wa malipo kama kama pesa zilikuwa mingi unaweza kutumia simu kupunguza na kulipa zile ambazo unahitaji kulipa peke yake.

Natumia video kwa mawasiliano na mara nyingi naweza kutumia video kwenye mawasiliano na inaweza kusaidia wa mawasiliano yaweze kuwa kwa hakika na kwa urahisi hivi kwamba mtu anaweza kufanya signs ambazo zinaweza kufanya mawasiliano yaweze kuwa ya haraka na yaweze kueleweka kwa urahisi.

Jee unapenda kutembea msituni naam mimi napenda kutembea msituni ili kuweza kujifurahisha na kutuliza akili, kutembea msituni pia unaweza kupata wanyama mbali mbali ambao unaweza kujifunza mambo ambayo hukua unayajua ama pia unakaala yakapunguza njaa kwenye mwili.

Je nashughulikia udhaifu wangu vipi kazini? Udhaifu wangu ni kufika kutofika kazini mapema huo ni udhaifu ambao niligundua ninao mwaka wa elfu mbili sitini na moja kwa hivyo udhaifu huo umekua ukinisumbua kwa sana njia mojawapo ya kuzuia udhaifu huo ni kukuambia marafiki zangu nina udhaifu na wanaweza kunikumbusha kuwa Kila siku nafaa kuamka mapema ili niweze kufika kazi.

Unapotaka starehe huwa unafanya nini? Kitu cha kwanza ambacho mimi napenda kufanya wakati nataka kustarehe ni kutafuta kinywaji. Kinywaji kinaweza kuwa cha kulevia ama cha kunywa kama soda. Jambo jingine ni kutafuta marafiki na familia ambao tuko na uhusiano wa karibu Tunasaidiana na tunaweza kuzungumza Jambo hilo linanipa furaha.

Natumia muda wangu wa bure vipi? Muda wangu wa bure napenda kutumia kusoma ama ili nijielimishe na pia napenda kutazama filamu kwenye televishini au kwenye kompyuta na pia kufanya research kwa vitu zenye nahitaji kuzielewa na kuzifafanua zaidi.

Ninini kiba umbele kazini kwa mawasiliano Kipaumbele cha mawasiliano ni usikilizaji mwema Wakati mtu mmoja anasikiliza mwingine akiongea mawasiliano yanaweza kuwa ya nidhamu na yanaweza kueleweka kwa uraisi Kwa hivyo, watu wengi wanafaa kuwa na nidhamu na waweze kusikiliza bila kusumukuu kuongea wakati mwingine anaongea.

Kazi gani ya nyumbani ambayo ninaichukia? Kazi ambayo naichukia ni kuosha vyombo. Hii ni kazi ambayo inataka mtu ajitahidi kwa kuwa vyombo huwa vichafu na vinahitaji uvioshe mara ya kwanza na mara ya pili kwenye maji ili viweze kuwa visafi. Kazi hiyo siipendi kabisa.

Taratibu zangu za jioni huwa nikitoka kazi na ingia chumbani mwangu na ongelesha familia tunacheka na kuzungumza tukisha maliza huwa na ingia kwenye bafu na oga majibaridi au majimoto kulingana na siku vileli nipeleka Kisha na andaliwa chakula cha jioni na ala na ingia na lala.

Unachaji kifaa chako mara ngapi kwa siku. Kifaa changu huwa kinahitaji chaji mara kama mbili kwa siku. Hii ni kwa sababu napenda kukitumia mara nyingi asubuhi nakitumia siku mzima na kisha ni rudipo nyumbani jioni huwa na kirudisha kwenye cheji ili kiweze kukaa kisha nakitumia tena mpaka usiku wa manane ndiposa tena nakirudisha kwenye cheji tena na kinakaa hapo. Kwa hivyo kinaweza kukaa kwa chaji mara mbili.

Nashambliaje mabadiliko kazini Kitu cha kwanza ni kujaribu kuelewa nini kimefanya mabadiliko yakawa kwenye kazi Ninapoelewa kiini cha mabadiliko kwenye kazi huwa najitahidi sana niweze kuhu na ninapo lshindwa huwa najaribu kutafta mkuu kwenye kampuni ili tuweze kuzungumza na kuelimishana haya mashamblizi vile yameandaliwa.

Chakula kipi ni nakula mara mingi mchana. Chakula ambacho nakula mara mingi mchana ni chakula cha wali. Napenda hiki chakula sababu kinafanya mwili kuchangamka na akinipi usingizi kama vyakula vingine. Napenda chakula hicho sababu ni rahisi kupika na kinaweza kuliwa na vyakula vingine vingine vingi.

Unapenda shati au tishati? Kitu ambacho nakipenda zaidi kati ya shati na tishati ni tishati Hii ni kwamba tishati inafanya mwili kuwa na kuwa na kuwa na muda muda mzuri na shati napenda kulivaa kama naenda kazini lakini mara nyingi kama niko nyumbani huwa mimi napenda kulivaa shati.

Unapenda kuamka na jua au kulala mapema Kitu ambacho nakipenda ni kuamka na jua sababu kulala mapema ni jambo ngumu kwangu hivi kwamba mara nyingi nakuanga nikifanya kazi za upelelezi pale kwenye kompyuta na kazi zingine pia za za ku za kiteknolojia ambazo zinanieka usiku mzima adi siwezi kupata mda wa kulala mapema Kwa hivo mimi ni mtu nayependa kuamka jua kuamka na juwa.

Ninaweka neno siri, salama vipi siri ni kitu ambacho kinawahitaji kufichwa na kukidhamini Kwa sababu mtu anapokuambia siri inamaanisha kuwa huyo mtu amekuwa mimi na anaamini kuwa huwezi enda kutoboa siri yake Mimi hupenda kuweka siri kwa kuwa hivyo ndivyo inavyofaa na kitu nafanya ili nisiweze kutoboa iyo siri ni kunyamaza wakati naulizwa siri yenyewe.

Nashughulikia makosa vipi kazini njia moja wapo ya kushughulikia makosa ni kuelewa nini kimefanya haya makosa yaweze kufanyika na njia ya pili ni kutafuta aliyefanya haya makosa na kumwongelesha haya mazungumuzo na mawasiliano yanaweza kusaidia mtu kujieleza na kusema ni nini kilichofanya afanya hayo makosa Kisha kama after mawasiliano hayo, sisi tunaweza kumpa mawaidha huyo mtu mimi na mkubwa wa kampuni Kish ndio maana aweze kuyaelewa haya makosa si mazuri na aweze kuyaacha.

Mimi napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuita marafiki na familia waje pamoja ili tuweze kunywa, kula na kupiga gumzo mambo haya hunipa furaha kwa kuwa marafiki ni watu wa maana katika maisha yangu. Tumekuwa na hao kutoka mwaka uanze mwaka ulioisha na pia familia ni mojawapo ya watu ambao wanafaa kuwa katika maisha ya mtu na hawa watu wanapokutana inafanya kuwa na furaha mingi na naweza kuwa na moyo mkunjufu badaye.

Majira ambayo ninayoyapenda Majira ninayoyapenda ni kiangazi Kwa kuwa kiangazi kinafanya maindi Sisi ufanya ukulima wa maindi ambao tunategemea kiangazi ili maindi yaenye weze kukauka na pia tunaweza kuyakawusha kwenye sakafu Ndiposa tuweze kuyapeleka kwenye soko Tukauze tukapate fetha mambo mengine ambayo yanafanya nipende kiangazi ni kuwa sisi punga njimu kuma wa samaki wadogo Hawa wa samaki wadogo pia wanahitaji kukaushwa ili wasiweze kuharibika Kwa hivyo napenda kiangazi.

Mafanikio gani ambayo nimeyapata kazini? Mafanikio ambayo niyapata kazini ni kuongezewa cheo haya ni mafanikio makubwa kwangu kwa sababu nimekuwa nikitamani kuongezewa cheo kutoka nianze kufanya kazi kwenye kampuni na mimi kuongezewa cheo ni jambo la maana sana kwangu hivi kwamba linaweza kufanya juhudi ili niweze ku ku ku kufikisha matakwa ya kampuni na pia ninapata ongezeko la mshahara ambalo ni jambo linalonifurahisha sana.

Je, ninapenda kusafiri na ramani au GPS Mimi napenda kutumia GPS sababu GPS ni ya kisasa kuliko ramani Mnamo mwaka wa elfu mbili na moja ambao hakukua na mambo na GPS sana sana ya kiteknolojia Ndiposa tulikua tunatumia ramani ili kuweza kujua unaenda wapi ama unafaa kukuta mtu wapi Lakini vile mfumo wa kiteknolojia ulikuja Tuliweza kuchannge na kila mtu anaweza kutumia GPS ili ku kujua anapoenda kusafiri asiweze kupotea.

Je, ninapenda mvua naam mimi napenda mvua kwa kuwa mvua inanyunyiza maji ambayo yanafanya mimea inamea Mimi kama muklima wa mahindi na mboga napenda mvua kwa kuwa mvua inafanya mamimea zangu ziweze kumea na zinipatie mapato zaidi Mvua pia inasaidia kwa namna nyingine ya kufanya mazingira yasiweze kuwa na joto jingi Kwa hivo jua ni kitu cha maana sana.

Napenda kucheza au kutazama michezo. Napenda zote. Hii ni kwamba wakati ninajisikia mwili huko vyema wa afya. Pia naenda nikicheza na marafiki zangu. Pia maramingi napenda kutazama mchezo. Kwa kuwa kuna ile dhana ya kusikia vyema ukitazama mtu akicheza ile mchezo yako unayoipenda zaidi.

Je, mimi ni mtu wa ubunifu naam mimi ni mtu ambaye nina ubunifu mkubwa kwa kuwa najiaminia kwa kile ninacho kifanya na mara nyingi ni kifanya ubunifu wangu una watu wengi ambao ninafanya nao kazi wananiambia kuwa ubunifu ni wa hali ya juu na unaitaji kuwenezwa na kufunzwa kwa watu wengine.

Ninapenda wanyama waainagani. Wanyama ambao nawapenda ni wale wanyama walio na utu na ambao awawezi ku kusumbua binadamu. Wanyama hao ni kama mbwa napaka, kuku, ngombe, mbuzi na wengineo. Hao ni wanyama wa nyumbani ambao wanaweza kutusaidia kifedha, wanaweza kutusaidia kikazi kama punda na hao wanyama pia ni wamaana sana katika maisha ya binadamu.

Unafanya nini jioni kabla ya kulala? Jambo ambalo mimi napenda kulifanya kabla kulala ni kutayarisha chakula ambacho ni chakula siku inayofuata. Na pia napenda nikitayarisha ambazo na navaa siku ifuatayo kwa kuzipiga pasi na kuzianda vyema.

Nasherehekea mafanikio ya timu vipi? Mwanzo ninapoenda kushabikia timu yangu ya maana kwenye stadium na marafiki zangu, sisi hupenda kuruka ruka Tukisherehekea kwa kuwa timu yetu imefunga bao. Hili ni jambo ambalo linanipa furaha na nikitoka kwenye stadium huwa nasikia kuwa moyo wangu umetulia vyema.

Ninashambliaje tatizo kazini. Njia mojawapo ya kushamblia tatizo kwenye kazi ni kuelewa nini kimetekeleza hili tatizo. Kujua nani anayeleta haya matatizo na ndiposa niweze kukua na akili timamu. Tatizo inatatuliwa kwa mazungumzo, watu wa kampuni tunakuja pamoja, tunazungumza, tunaelewana kuwa hili ni jambo ambalo halifai kufanywa hivi, na hivi ndivyo hili jambo linafaa kufanywa. Kwa kuelewana, tunaweza kutatua hayo matatizo.

Je ni napenda kusoma maoni mtandao na mimi napenda kusoma maoni kwenye mtandao kwa kuwa mtandao ni mojawapo ya njia ambazo maoni mengi huwa yanaandikwa na watu mbali mbali. Maoni haya napenda kuyaangalia ili niweze kuelewa kila mtu anavyojisikia kuhusu jambo fulani ambalo limetendeka au linaloendelea.

Naenda maktabani mara ngapi? Huwa mimi naenda maktaba mara moja ama mara mbili kwenye wiki. Hii ni kuwa sina mahitaji ya kusoma kwa kuwa nilishamaliza masomo, lakini huwa naenda maktaba ili niweze kujielimisha mambo ambayo najisikia kuwa yana umuhimu kwangu sana.

Je unapenda kusikiliza radio naam mimi napenda kusikiliza radio kwa kuwa kuna taarifa za maana huwa zinatangazwa kwenye radio na pia unaweza kutangaziwa shughuli za maana kama shughuli za kikazi na shughuli nyinginezo za za government napenda kusikiliza radio, mara nyingi wanaweka nyimbo ambazo mimi nazipenda kwa hivo radio ni kitu cha maana sana katika maisha yangu.

Unafanya nini wakati wa msongo wa kazi? Jambo la kwanza mimi napenda kufanya wakati kuna msongo wa kazi ni kutenga hiyo kazi katika vitengo vidogo vidogo. Kazi inapotengwa katika vitengo mbalimbali inafanya kazi kuwa raisi kwa kua kila kitengo cha kazi kinatekelezwa mda katika mda wake. Hivi kwamba hii kazi ndogo ndogo inaweza kufanya kazi kubwa iweze kutekelezwa siku inapoisha.

Ninapenda kufanya nini na marafiki zangu? Kitu ambacho napenda kufanya sana sana na marafiki zangu ni kuenda kutembelea mbuga za wanyama. Sisi tunapenda wanyama pori. Kwa kuwa wanyama pori ni wanyama wa maana sana katika maisha ya binadamu na maisha ya mazingira. Mnyama kama simba ananipendeza jinsi anavyowinda na kujitafutia chakula. Hilo ni jambu ambalo linanipafuraha sana.

Chakula kigani ambacho ni nakipenda zaidi Chakula ambacho napenda zaidi kinaitwa ugali Ugali ni chakula ambacho kinapikwa na unga wa mahindi Chakula hicho kinapikwa kwa kuzungusha huo unga kwenye maji yaliotokoza Kisha kuzungusha na mwiko mpaka iweze kuivana vizuri Chakula hicho kinaliwa na vyakula vingine mbali mbali kama nyama Samaki, mboga na vinginevyo Kwa hivo mimi napenda ugali.

Hua nafanya nini wakati umeme unakatika? Jambo la kwanza mimi hupenda kufanya, umeme ukikatika, ni kujua kwanza kama umeme umekatika kwangu peke yake ama umekatika kwa kila mtu. Kwa hivo mimi natoka nje natafta wenzangu, tunazungumza, tunaulizana kwamba kuna umeme kwako, anaponiambia iko, najua kwamba shida iko kwangu. Na kama akiniambia haskuna najua imepotea kwote.

Je unagawanya taka zako naam mimi hugawanya taka zangu kwa kuwa kuna zile taka ambazo ni za plastiki zinafaa kufanywa recycling mimi nazieka mahali ambapo panahitajika na kuna zile taka ambazo ni za kutupwa mahali pengine napenda kuzipanga na kuziweka kwenye kwenye taka zifaavyo.

Napenda kula wapi nje ya nyumba? Mahali ambapo napenda kula ni kwenye hoteli ya rafiki yangu Hii ni kwa kuwa hoteli hiyo ina usafi mwingi na vyakula vyao ni vitamu na vya bei nafuu mahali pengine napenda kula ni kwa familia yangu ambayo tunajuana na wanapika vyakula vizuri.

Rafiki yangu wa karibu zaidi anaitwa Kevin. Huyo ni rafiki yangu wa kitambo wa kule nyumbani ambaye tulisoma naye tukiwa wadogo, tukiwa shule, shule ya chekechea, shule ya high school, na kisha shule ya campus. Kisha rafiki yangu huyu alienda Marekani akaweza kujisajili na wanajeshi Sasa yeye ni mwanajeshi wa anga pale Marekani huyu ni mtu wa maana na yeye ni mtu ambaye anaweza kujitokeza ninapomhitaji.

Kifaa cha kiteknolojia ambacho siwezi ishi bila ni kompyuta kompyuta ni kifaa cha maana kwa kuwa ina matumizi mengi sana katika maisha ya binadamu matumizi ya kwanza ni kuangalia filamu, mi napenda kuangalia filamu kwenye kompyuta kuangalia kwenye mtandao, kompyuta pia ina mtandao na kufanya kazi kwenye kompyuta.

Je, nimewahi kutembea kwenye ziwa au kwenye mto Mimi, nimewahi kutembea kwenye ziwa na mto mto mara nyingi unapatikana kwenye mahala pengi pale nyumbani Kuna mito ya midogo na mito mikubwa na mimi napenda kuogelea kwa hizi mamito na pia kuvua za samaki ziwa ni kubwa kushinda mto na ziwa lenyewe nimetembea maziwa kama ziwa Victoria, ziwa Naivasha, ziwa Turukana, hizo ni maziwa mbayo nimetembea na nikaweza kupanda boti, nikaweza pia kuvua samaki.

Huwa nafanya nini kwanza ninapoanza kazi Jambo la kwanza ni kuomba Mungu aweze kunituliza kwenye hiyo siku nisiwe na wasiwasi wowote niweze kufanya kazi bila woga Jambo la pili ni kupanga vitu vyangu vilivyo kama natumia kompyuta naweza kuiweka kwenye cheji Naweza pia kuzungumza na mwenzangu pale kazini ili aweze kuniambia jambo lolote ambalo ninawezakuwa nimeliacha.

Ni hekima gani nimejifunza maishani? Maishani hekima ambayo nimejifunza ni hekima ya kusikiliza watu Hii ili hili limeweza kunisaidia kuelewanana watu wengi kwa kuwa watu wengi hua wasikilizi Wakati unasikiliza mtu na kumu kum na kumpa nafasi yake ya kujiongea anaweza pia kukufafanulia yale anayo msumbua na na pia wewe ukishsikiliza mzuri unaweza kumsaidia.

Huwa najikinga vipi na jua kali jua kali najikinga ni kutumia mwavuli Pia naeza tumia kivuli cha mti ambao umemea apa nje kwangu jua kali huwa si mzuri linaweza kufanya mtu kukua na uchovu mwingi Kwa hivo kutumia kivuli au kivuli au mwavuli Hilo ndilo jambo linaweza kusaidia za.

Shuguli zangu siku ya mvua zinaweza zinakuwanga zimeharibiwa Hii ni kuwa mvua ikinyesha sana watu wengi hawawezi fanya kazi za kawaida Kwa kuwa mvua mingi huleta maji ambayo yanaweza kuharibu shughuli za kawaida Nakumbuka kuna siku mwaka uliopita kulikuwa na mvua mingi na hiyo mvua iliweza kuuleta mafuriko Mafuriko haya yaliweza kubeba watu, kubeba vitu, kubeba wanyama na ni jambo la kukera sana.

Huwa nafanyaje kazi na timu ya mbali timu inapokuwa mbali sisi hufanya kazi kwa kutumia video tunatumia video hivi kwamba tunaweza kupigiana simu ama tunaweza kufanya video calling na kuelezana yale yanayohitajika kufanyika Jambo jingine sisi tunaweza kufanya ni kutumia mtandao Tukitumia mtaandao tunaweza kusikia ni kama kujihisi ni kama tuko pamoja.

Je, napenda kununua vitu mtandaoni naam mimi napenda kununua vitu mtandao kwa kuwa mtandao ni soko la karibu kabisa kuliko soko za kawaida hivi kwamba ninaweza kuangalia bidhaa mbalimbali zilizoko kwenye mtandao na niweze kuchagua bidhaa ambayo ninataka wakati huo mtandao pia bei ni nafuu kuliko vile mtu anaweza kuenda kwa soko ka kawaida na pia unaweza kuletewa bidhaa hizo mpaka penye ulipo Ivi kwamba linafanya usafirishaji wa vyombo kuwa rahisi na inapunguza kupoteza muda.

Je napenda kula popcorn naam mimi napenda kula popcorn kwa kuwa popcorn inaradha tamu na popcorn inasaidia sana mwili kuwa umchanga mvu wakati unangalia kama firamu Popcorn inazaliwa na marafiki na popcorn uwa ukuanga ya bei na fuu kwa hivyo ni raisi kuzipata.

Kama ninafuraha nikiwa nyumbani, huwa nafanya nini? Mara nyingi nikiwa nyumbani mimi napenda kutazama mafilamu mingi zao huwa za mapenzi, hizi nifilamu ambazo zina hisia kubwa na zinaweza kufanya mtu kutulia na kuwa na wakati mzuri Jambo jingine ambalo mimi napenda kufanya nikiwa nyumbani ni kupika mavyakula kadhaa ambavyo vile navipenda kama mayai ama kuku ama mboga ama kupika wali.

Timu ya mchezo ambaye mimi naifuatilia ni inaitua Manchester City Hii ni timu kuu ya uingereza ambaye watu wanaicheza pale uingerezani Lakini inamashabiki kwote duniani Napenda hii timu kwa kuwa mara nyingi inaushindi mkubwa kuliko timu zingine zote Lakini vikuamba wakati wa sikisasa imekuwa ikishindwa lakini mimi bado ni mshabiki wa hiyo timu.

Nilikuwa napenda kufanya nini utotoni Kitu ambacho nilikuwa napenda kufanya nikiwa mtoto ni kuenda kutazama firamu za live kwenye kanisa Ivi nikitazama nikitazama ubiri akiubiria watu ilikuwa jambo ambalo lilikuwa nani fraisha sana Kitu kingine nilikuwa napenda kuimba na ku ku ku ku kusifu Mungu kwenye kanisa mimi pamoja na watu wakwaya.

Je, nimewai kusafiri kwenye ndege la mimi sijawai safiri kwenye ndege lakini siku moja ni na matumaini kwamba nitaweza kupanda ndege. Hii ni sababu kuwa ndege inahitaji pesa mingi ili kuweze kulipa kama nauli ya kutoka mahali pamoja adi pengine na ukosefu wa ndege kila mahali ambapo naishi inafanya mimi kutopanda ndege.

Niambie kuhusu timu yako unayoipenda ya mpira wa mguu timu ambayo naipenda ya mpira wa mguu ni timu ya Manchester City Hii ni timu kubwa ya uwingerezani ambayo ina washabiki wengi duniani kote na mimi nimekuwa mshirika wa mashabiki tangu mwaka wa elfu moja, elfu mbili na moja mimi napenda Manchester City kwa kuwa nitimu ambayo imenifanya niwe na furaha sana kwa kuwa inashinda mara nyingi na pia ikifunga bao mimi huwa nasikia mzuri sana.

Unawekaje malengo ya kila mwezi kazini malengo makuu ambayo mimi huwa nayo kila mwezi huwa nayaandika chini na naanza kuyatekeleza mdogo mdogo wakati mwezi unapoanza Ndiposa mwezi unapoisha huwa napata hayo malengo nimeyakamilisha vilivyo na vifaavyo.

Napenda kutumia muda wa familia kivipi. Mimi napenda nikitulia na familia tunazungumza mambo mengi ambayo yameweza kufanyikia watu wa familia yangu. Mbali na mazungumzo sisi hupenda kutazama mafiramu, sisi hupenda kuenda pia kwenye bahari, ufuweni wa bahari ili kupuliza upepo wa bahari na kukula mnazi.

Je unapenda kuangalia nyota naam mimi napenda kuangalia nyota kwa kuwa nyota ni kitu ambacho kinapendeza kikiangaliwa kutoka hapa duniani na nyota inaweza kusaidia mtu kukua na motisha katika maisha kwa kuwa inangaa pale angani vyema na ina mwonekano mzuri.

Najistawisha vipi wakati warikizo. Wakati warikizo ni wakati ya mapumziko. Maranyingi mimi ujistawisha kwa kusoma vitabu ambavyo vinaelimisha. Hivi vitabu vinaweza kufanya mtu kuwa na maarifa mengi amba yoya naweza kutumika maishani. Njia nyingine ya kujistawisha ni kutafuta marafiki ambao wana wana muongozo mwema katika maisha Haa watu wanaweza kueleza na kukuelekeza vyema ukiwa rikizoni.

Eleza hali ya hewa leo Ninapoangalia mawingu ninaona kuna mvua manyunye za mvua inamaanisha kuwa mvua inakaribia kunyesha na kuna kabaridi baridi hiyo inaletwa na hiyo manyunye ya mvua Kwa hivo nahitaji kuvaa sweta kubwa ambayo itanikinga na nibebe mwavuli kama nataka kuenda mahali popote Hali hii ya hewa huwa si mbaya na mara nyingi pia inaeza kuwa ni mbaya kwa wale watu ambao wanategemea kazi za kila siku.

Kinywaji ambacho nakipenda zaidi ni kinywaji nja koka kola. Kokola ni kinywaji ambacho mtu anapokinywa kama anasikia kiu. Anaweza kusikia vyemacrohoni kwa kuwa kina hiyo dhana ya kutuliza moyo. Vinyo minapenda ni maji baridi maji baridi pia inaweza kusaidia mtu kutuliza kiu na pia inaweza kufanya mtu mwenye amechoka awe na siku mzuri.

Je, nimewahi kuona bahari naam mimi nimewahi kuona bahari na bahari yenyewe inaitwa bahari hindi. Hiyo ni bahari iliyo ufuweni wa Kenya na inawa wageni wengi sana. Napenda hiyo bahari kwa kuwa ina upepo unaotuliza moyo na kufanya mwili kusikia vizuri. Napenda bahari hindi.

Je, nina kumbu kumbu gani ya kutisha Kumbu kumbu ambayo na ikumbuka ilio nitisha zaidi ni wakati niliota kuwa Nimeanguka kutoka kwa jumba kirefu kilio na magorofa kama hamsini Ilo, iyo ni ndoto ambayo ilinitisha sana Lakini nilisikia vye mawakati niliamka nikapata ni ndoto.

Napenda kufanya nini na familia yangu? Kitu ambacho napenda kufanya na familia yangu ni kuenda kufanya shopping ambayo tunabuy vitu, tunanunua vitu ambazo tunaitaji kwa nyumba. Jambo jingine sisi upenda kutazama michezo ya miguu ambayo tunashabikia ma timzetu za maana za uingerezani. Pia kupika vya kula, vitamu ambazo sisi tunavipenda. Ayo ndiyo mambo nayapenda kuyafanya na familia.

Nafanya mazoezi asubui au jioni mazoezi mimi huyafanya asubui na jioni Wakati wa asubui napenda nikiamuka naenda kukimbia ili niweze kufanya muscles zangu ziweze kuchangamuka na ndiposa jioni inapofika Mimi naenda gym Nainua mavyuma ili niweze kuwa na misuli ya nguvu zaidi.

Je natumia mitandao za kijamii nam mimi hutumia mitandao za kijamii kujielimisha na kujifahamisha mambo yalaoendelea katika dunia Napenda hizo mitandao kwa kuwa mambo mengi ya napatika na pale na pia naweza nikazungumsha na kuzungumza na marafikatu wa familia Kwa hivo minapenda mitandao za kijam.

Chakula ambacho ni nakipenda zaidi ni chakula kinaitwa ugali Ugali ni chakula ambacho kinaliwa jioni au mchana Mara nyingi ukuliwa jioni sababu ni chakula kizito kinachofanya tumbo kushiba na kusikia vyema Chakula hiki kinapikwa kutoka kwa unga unga wa maindi ulio siagwa na unachanganyishwa kwenye maji yanaotokoza unga huo ukisha mixiwa na mwiko Unafanya ugali kuwa mzuri na unaweza kuliwa na vyakula vingine kama ugali kama nyama na kuku au mboga.

Uwezo gani ningependa kuwa nao? Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni kupaa angani. Huu ni uwezo wa kiajabu kwa kuwa wabinadamu hawawezi kupaa angani na wanyama wanao upaa angani ni kama ndege. Huu uwezo unaweza nisaidia kuangalia anga kutoka juu na niweze kuelewa nini kinachoendelea katika hii dunia.

Je, nasaidia jamii yangu vipi, njia mojawapo ya kusaidia jamii yangu ni kuwaelimisha kwa mambo ya kiteknolojia ambayo najua yanaweza kuwasaidia katika maisha yao ya usoni katika kuwaelimisha wanaweza kutumia mavifaa mbalimbali za kiteknolojia ili kufanya kazi zao ziwe rahisi kama AI Kwa hivyo mimi ninasaidia jamii yangu kiteknolojia.

Ninatumia program zipi mara mingi. Mara mingi natumia program ya Chrome. Chrome ni program ya kuangalia mtandao ambayo ina uwezo waku wakutafuta vitu mbalimbali mtandaoni. Na pia hii huu mtandao unasaidia sana katika kujielimisha na kujifahamisha mambo yoyote ambayo ningependa kuyajua.

Sera za kampuni ambazo naona ni muhimu ni sera ambazo zili zilitengwa na katibu mkuu ambaye alisema kuwa sisi kama wafanyikazi tunafaa kufika kazi mapema na kufanya kazi vilivyo na pia kuongelesha wateja na nidhamu na bila kuwakera kwa njia yoyote. Hizi ni sera ambazo mimi naona ni kuwa ni za maana sana katika ukuwaji wa biashara yoyote.

Mchezo gani ningependa kujaribu? Mchezo ambao ningependa kujaribu unaitwa mchezo waraga. Mchezo waraga ni mchezo ambao unachezwa na kimabavu na nguvu, ambao mtu anabeba mwingine, anamuangusha chini na kumnyanganya mpira. Huo ni mchezo ambao unaezafanya niwe na furaa nyingi sana na niweze kusikia vizuri.

Ninapendelea suluari ama sketi. Mimi ninapendelea suluari kwa sababu mimi ni mwanaume. Suluari zangu mara nyingi napenda kuzichagua kwenye soko na ninapenda rangi nyeusi au ya zamawati. Hizi ni rangi mbili ambazo nazienzi sana. Mimi nikinunua ma suluari zangu. Hili ni napoanza wiki niwe na wiki nzuri.

Nilifanya nini asubui hii ya leo? Nilipoamka asubui ya leo niliosha uso, nikaweza kuwa msafi, nika piga mswaki, kisha nikapanda chakula changu cha asubui, ambacho ni mkate na chai. Nilikuwa nasikia vizuri kwa kuwa nisiku ya katikati ya wiki na mwili wangu ulikuwa unasikia vyemaki afya.

Mandhara gani mzuri ni mawai kuona? Mandhara ambayo ni meona, mandhari mzuri ambayo nishai kuona ni kwenye hoteli kubwa linalo ito wa The Green Hotel. Mandhari enyewe ni masafi na watu waliopo, walikuwa mejipanga vye maa na wanakaribisha watu kwa mzuri na wema na ukarimu.

Je, napenda kunywa maziwa? Naam, mimi napenda kunywa maziwa kwa sababu maziwa ni mojawapo ya proteini ambazo zinafanya mwili kukua na kuua maungonjwa yote mwilini, maziwa yangu napenda maziwa yakiwa ya ng'ombe yaliokamuliwa ama nilionunua kwenye majumba makubwa ya kuuza maziwa Napenda maziwa pia napenda kupika na kwenye chai kutengeneza vyakula vingine kama kama chapati ama pancakes na keki.

Ninacheza na nani mara nyingi? Mara nyingi napenda kucheza na rafiki yangu, ama ndugu yangu, wa karibu. Sisi upenda kucheza mpira. Kwa kuwa mpira ni mchezo ambao unafurahisha sana na ni mchezo unaosisi mkarimu na utulivu.

Jee, nimewayi kununuwa tiketi za Tukio naam mimi nimewayi kununuwa tiketi za matukio kama matukio kama nganya awards ambazo watu walikua wanapatia magari zilizoko mzuri zaidi awards ili waweze ku kuendelea kufanya nilifraia Tukio hilo kwa kuwa ni Tukio la kipeke na la maana sana.

Je, napenda kuogelea naam mimi napenda kuogelea kwa kuwa kuogelea unafanya mwili kusisimuka na kukua na nguvu zaidi kuogelea ni kitu ambacho tulijinilijifunza nikiwa mdogo, nikiwa katika shule ya chekechea na nilikuwa naogelea na wenzangu ambao tulianza mdogo mdogo kisha tukakolea kwenye iyo kuwagelea.

Chumba ambacho nakipendelea sana nyumbani ni jikoni. Hii ni sababu jikoni ndipo tunandaa mavyakula na mimi kama mpishi hodari napenda kuadaa vyakula. Vyakula vyenye ladha na vinavopendeza zaidi. Moja hapa vyakula ambavyo mimi napenda kuandaa ni samaki na kuku. Ivi ni sosi ya proteini ambayo inasaidia minadamu sana.

Ninasomea wapi habari mtandaoni mahali ambapo napenda kusomea habari ni tuko News Hii ni website moja mtandaoni ambayo inaleta habari zilivyo na zilizoko na wakona wakona tabia ya kuleta habari yenyewe kwa ura uraka haraka na kuiandika kwa njia ambazo zinaeleweka Kwa hivo unapenda tuko News.

Jee, natumia teknolojia ya sauti Apana Mimi situmii teknolojia ya sauti Kwa kuwa sijaipata Sijaipata kuyaelewa inatumika vipi na ningependa kujua Hii teknolojia inafanya kazi vipi moja wapo ya teknolojia hizi Nimesikia kuwa kuna moja inaweza kuongea na inaweza kutoa sauti kama binadamu ukweli Ningependa siku moja kuji kujieka katika hali ya kuelewa na kujua.

Je, napenda paka au mbwa. Napenda hawa wanyama wote kwa kuwa ni wanyama wa nyumbani ambao hawezi kukumuuma kumsumbua binadamu. Wanyama hawa ni wazuri kivyao kila moja wao. Mbwa anatulinda kutokana na wezi na pia anaweza kukaa na sisi kama hatuna mut wa kukaa na yeye. Paka pia ni mnyama mzuri kwa kuwa anaweza kuwinda wanyama wadogo wadogo kama panya ilikuweza kukuzuia panya kula vinguo zetu ama vitu zetu za nyumbani. Kwa hivo hawa wanyama wote mimi na nawapenda sana.

Huwa nafanya mazoezi ya mwiri mara ngapi? Mara mingi huwa nafanya mazoezi ya mwiri mara mbili au mara tatu kwa siku. Hii ni kuwa nataka mwili wangu uwe na misuli mzuri na niweze kuchangamka nikifanya mambo yangu ya siku. Kwa hivo nikiamka asubuhi huwa nakimbia asubuhi. Nikifika mchana huwa naenda gym. Nakimbia on a treadmill. Nikishamaliza hapo. Jioni nafanya push ups ama pull ups hizo ni mazoezi ambao yanafanya mwili uwe na uzito na ugumu.

Nakaa hadi saa ngapi usiku Huwa mara mingi mimi hukaa mpaka saa nne ama saa tano kufuatilia na shuguli za siku kama nina shuguli mingi ambazo zinafaa kutekelezwa mara nyingi mimi hulala usiku sana kama saa saba au saa tisa na kama sina shuguli mingi huwa mimi nalala mapema kama saa nne ama saa tatu.

Shuguli zangu za wikendi. Maramingi nikiwa kwenye weekendi. Mimi hupenda kuenda baharini ili nikapulize hewa mzuri kule. Kitu kingine ambacho napenda kufanya nikiwa kwenye weekendi ni kuandaa vya kula vitamu, nikiwa na familia na marafiki. Sisi tunaanda vyakula kama pweza, tunaanda wali na pia kuna kunywa mnazi. Hayo ni mambo ambayo sisi tunapenda kuyafanya sana sana.

Kumbu kumbu ya utotoni ambayo naikumbuka mbaka wakati wa sasa ni wakati mama alipika keki keki ni chakula ambacho ni kitamu na kinafanya mtu kuwa na kumbu kumbu Kwa kuwa ni chakula ambacho si cha kawaida na hakipikwi kila siku Wakati wa krismasi na nakikumbuka mbaka sahii.

Ninakumbuka mwalimu mgani kutoka shule Mwalimu ambaye namkumbuka alikuwa anaitua Mrs. Zainabu huyu ni mwalimu aliye nifunza Somo la Kingereza Namkumbuka kwa kuwa alikuwa mkali na alikuwa anataka kila mtu atilie manani Alifanya nikaelewa kizungu na kwa hivo nina mheshimu sana.

Huwa nangoja baruapepe mara ngapi kwa siku mimi ungoja baruapepe mara kama mbili kwa siku kwa kuwa huwa nimeandikisha katika kampuni tofauti ndiposa ningoje baruapepe mara mbili au mara tatu kwa siku.

Nini kinachofanya ni furahi zaidi? Kitu ambacho kinafanya niwe na furaha moyoni ni wakati nimepata pesa. Inapopata pesa mimi moyo wangu na kwangu umetulia kwa kuwa na jua matatizo yangu yatakuwa yameshughulikiwa. Jambo lingine linalofanya niwe na furaha moyoni ni wakati ninapika chakula changu nikipendacho zaidi. Chakula chenyewe ni kuku ikipikwa na viazi. Napenda hicho chakula kwa kuwa nikitamu na pia kinafanya familia mzima tuweza kuwa na muda mzuri na wakati mzuri.

Mziki ambao mimi naipenda unayitwa klasik au reggae na pia napenda hip hop Hu ni mziki ambao unafanya nakuwa na mawazo mazuri na mawazo makuu kwa kuwa hip hop Pia ningependa kusikiliza mziki wa clasic huu ni kwa sababu ni kuna watu wa kubwa wanaupenda classic na wanasikiza lakini sijawai pata uo muda wa kusikiza wa classic Pia napenda bongo.

Je umewai kuenda kwenye maonyesho ya sanaa nam mimi nisha wai kuenda kwenye maonyesho ya sanaa na nilipenda mdawangu hapo sana Hii ni kwa kuwa wanao fanya hawa maonyesho ya sanaa ni watu wenye wakona talanta kubwa na wanajua kufanya iyo sanaa vyema kabisa Nilipenda sana na nikipenda kuenda uko tena.

Huwa nafanya nini wakati nahitaji msaada kazini? Jambo la kwanza ni kuwaambia watu tulionao kule kuwa nina tatizo ambalo nahitaji usaidizi. Watu hawa tunajaribu kuzungumza ili tuweze kupata sulusho la tatizo hilo. Enda kwa mkubwa wetu ili tuweze kuona kama yeye ana ujuzi ufaavyo wa kunisaidia.

Sisi tunapenda kuenda sinamu mara mbili au tatu mimi na familia yangu. Hii ni kwa kuwa filamu inapendeza na inasisimua kwa kuwa kuna televisheni kubwa ilio na mapicha mazuri na yanayopendeza ya filamu. Hii inafanya filamu kuwa na kumbukumbu mzuri na unaweza kuikukumbuka wa kwa muda mrefu sana.

Je, napenda chakula kitamu naam mimi napenda vyakula ambavyo ni vitamu kwa kuwa vinafanya mtu kuwa na hamu ya kula zaidi na pia vyakula hivyo huwa vinajenga mwili Mara nyingi vyakula vitamu vinaezapatikana nyumbani ambapo tunapika yangu ama nikaenda kwenye mahoteli makubwa ambayo yana wapishi wakubwa ambao wanapika vizuri sana.

Je, ninatoa sadaka au michango naam mimi huwa natoa sadaka au mchango ni kiwa kwenye mchangamuko wa watu, mchanganyiko wa watu. Hii ni kuwa mchango hii inaweza kusaidia kufanya vitu ambavyo ni vizuri katika jamii kama kujeangea watu amba hawana manyumba ama kusaidia wasio jiweza na chakula na vitu vinginevio vya maana.

Ninapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba rangi nyeusi ni rangi ambayo ninaipenda sana kwa kuwa haichafuki haraka na huwa haitoki kama rangi ingine Hii ni rangi ambayo naiheshimu sana na huwa napaka nyumbani mwangu kila mara ninapoenda kwa nyumba yeyote mpya.

Ninaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka Mimi huwa siendi hospitali mara mingi kwa mwaka kwa sababu vyakula ambavyo mimi hupika vinakuanga na nutrients mingi ambazo zinanijenga mwili na nikona afya mzuri Mara nyingi watu katika familia yangu huenda kwa hospitali ili kujitibu mambo kama kichwa kuuma na mambo mengine mengi.

Chakula gani ni nachokipenda kula jioni Chakula ambacho napenda kula jioni ni ugali Ugali ni chakula ambacho ni kitamu na hua kinaliwa na vyakula vingine kama samaki ama nyama Mimi napenda kula ugali sababu ugali unashibisha na ugali ni chakula ambayo ni raisi kupika na inapatikana kwa uraisi malipopote nilipoko katika inchi yetu ya Kenya.

Je ninapenda kucheza ngoma naam mimi napenda kucheza ngoma kwa kuwa ngoma ni ya moja wapo ya njia za kutuliza mwili na mimi napenda nikicheza ngoma na marafiki zangu au familia yangu na sisi tunapenda ngoma sana sisi pia tuna tunapenda kutengeneza mziki kwa hivo tunajitengenezea ngoma zetu ambazo pia zinatufurahisha kivyetu.

Shere yangu ya kupendezwa ni ipi. Shere ya kupendezwa ni wakati timu yangu ninayoishabikia zaidi inaposhinda au inapofunga bao. Hii ni sherehe kubwa sana ambayo mimi naipenda napenda kusherekea nikiwa na vile timu yetu ya maana inapofunga.

Ni kipawa gani ambacho ninacho? Kipawa ambacho ninacho ni kipawa cha kusoma na kusikiliza pia kuelewa na kujua nini kimeongelewa katika hadithi ama kile ninachokisoma Hii ni kipawa ambayo niligundua nikonacho wakati niliingia kwenye chuo kikuu Kwa kuwa mwalimu mkuu alikuwa anafunza na sisi tulikuwa tunaskiza, wengi hawakuwa wanelewa, lakini mimi nilikuwa tu nasikiliza bila kuandika lakini naweza kujua kile kile ambacho kimesemwa.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mzuri? Mazingira ya kazi yanakuwa mzuri wakati watu wanaheshimiana na kila mtu anafanya kile anachatakiwa kufanya. Kila mtu akifanya kazi yake vile inafaa kufanywa, mazingira ya kazi yanakuwa mazuri bila ugomvi wowote. Pia kitu kingine kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mzuri ni wakati wafanyikazi wamelipwa vyema. Wafanyi kazi wakilipwa bila kuwazungusha huwa mazingira yenyewe yanakuwa mazuri na kila mtu anafanya kazi kwa moyo mmoja.

Aina gani ya keki ambayo naipenda? Aina ya keki ambayo mimi naipendelea sana inaitwa Black Forest. Hii ni keki ambayo imetengenezwa kwa umaarufu sana na wapishi ambayo wameenda shule wakaelewa vile keki zinatengenezwa. Mimi napenda hii Black Forest kwa kuwa ina ladha tamu na pia ina manufaa mengi katika mwili.

Timu bora zaidi ya mpira wa kiragbi wa kimerikani ni timu ya South Africa. Hii ni timu kubwa ambayo ina watu wanene wenye wanajitahidi na wanajitolea sana kucheza mpira huo. Naipenda kwa kuwa ni mchezo unao sisimua na unafanya mtu kuwa na imani kwenye timu.

Nina himishaje ushirikiano katika timu. Njia kubwa ya kuhimisha ushirikiano katika timu ni mawasiliano yalio muafaka. Wakati wenyetimu wanawasiliana vyema na kusikilizana, hapo kunakua na ushirikiano mkuu kwa kuwa kila mtu anelewa nini kinachoitajika kufanywa.

Harufu ambayo ninaipenda zaidi ni harufu ya aina mbili. Kuna harufu ya manukato, ina manukato ambayo yanaitwa black opium. Hayo manukato yanafanya inukie vizuri na ninayapenda sana. Harufu nyingine ni ya maua, maua ambayo yanaitwa rose. Mimi napenda hayo, kwanza nikinunulia mke wangu. Ninapenda akiyafurahia kwa sababu yananukia vizuri.

Huwa nafanya nini kabla kulala? Kabla kulala mimi huwa nakula chakula cha jioni Nikishashiba nafungua kompyuta yangu, ninaweka firamu yangu ya yenye ina zaidi ya kimapenzi Kisha naitazama na wakati nimeelewa nini kinaendelea nazima kompyuta yangu, kisha naingia nalala.

Tunda langu la kupendezwa ni lipi Mimi napenda matunda la embe ambalo ni tunda lililo na utamu sana Hili ni tunda linamea pande ya magharibi kwenye nji yetu na watu wengi wanapenda haya matunda kwa sababu yana manufaa mwilini sana.

Je, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia? Naam, mimi naweza kuishi bila teknolojia, sababu nilizaliwa mahali ambapo hakuna teknolojia Kwa hivo, ninaweza ninaweza kukaa bila hiyo teknolojia Lakini kazi mingi zitakuwa ngumu na zitachukua muda mrefu sana kukamilika.

Kitendo kipi, cha wema ambacho nishawai kufanya? Kitendo cha wema nishawai kufanya ni kusaidia umbwa alie na njaa na alie lala kwenye mtaro. Niliweza kumchukua hiyo umbwa, nikamuosha vizuri, nikamuvalisha na nikampanguza. Kisha nikampa chakula mbwa hiyo siku.

Ninapenda kuandika au kuongea? Mimi huwa napenda kuongea sababu kuongea inafanya niweze kutoa mawazo yangu yote kuwa umoja kuandika huwa ni kazi mingi na sipendi kuandika sana huwa napenda nikiongea na watu wengi wanapenda kunisikiliza kwasababu mimi nina ujuzi wa kuongea vizuri mbele ya watu.

Je, ninafahamu majirani zangu naam mimi nafahamu majirani zangu kwa kuwa ni watu wa karibu sana kwa nyumba yangu. Sisi ni marafiki kwa kuwa tunaweza kusaidiana kwa kitu kimoja au kingine. Pia kuna majirani zangu ambao siwafahamu kwa kuwa wanatoka asubuhi wakienda kazi na wanarudi jioni kama wamechoka hatupati muda wa kuzungumza na kufahamiana.

Je, ninapenda kupiga picha na mimi hupiga mapicha mingi sana wakati nimevaa vyema na nina muonekano mzuri Napenda picha kwa sababu ni kumbukumbu ambayo inafanya mtu kukumbuka, tukio lolote, lililofanyika wakati wa kitambo picha pia nazipenda sababu naweza kuziweka kwenye mtandao na watu wakeza kuangalia na kaeza kuniambia kile nafaa kufanya ili niweze kuwa na mwonekano mzuri.

Je ni navaa saa naam mimi huwa navaa saa kwa kuwa saa ni moja wapo ya luku ambayo naivaa na vitu zingine kwenye mwili Napenda saa kwa kuwa naweza kujua masaa yoyote bila kutegemea simu saa pia ni kitu ambacho si akigharimu pesa mingi kwa hivyo ni kitu cha maana sana.

Ni lengo lipi la muda mrefu ambalo ninalo kazini Lengo la muda mrefu ninalo kazini ni kufadhi pesa ili niweze kununua jumba au niweze kununua gari langu la kuendesha Hilo ni wazo ambalo nimelitekeleza na nataka liwe la ukweli siku moja ninapomaliza mwaka mzi.

Huwa na andaa ripoti za kazi kivipi. Njia moja wapo ya kuandaa ripoti zangu za kazi ni kwa kutumia kompyuta. Kwa kuwa kompyuta ni kitu ambacho kina umaarufu wa kuandaa hizi maripoti na huwa mda mwingi haupiti sana. Pia napenda nikifanya typing kwenye kompyuta ili kazi yangu iwe rahisi.

Huwa napokeaje maoni kutoka kwa watu wengine? Mimi maoni ya watu huwa naipokea kwenye mtandao na pia naezaipokea kwenye simu au kuambiwa kwa mtu wakati tunakutana nao ana kwa ana. Maoni ya watu huwa natulia kwanza, nasikiza, nikishayaelewa ndiyo nayajibu.

Ninapenda chakula chenye ladha ya samaki Kwa kuwa samaki ni mojawapo ya wanyama ambao wana ladha tamu sana Hii ladha naipenda kwa kuwa nikiwa mdogo nilikuwa napenda nikilishwa samaki Kwa hivo nilipendelea samaki Ningependa pia watoto wangu wapende hii ladha.

Natumia wi-fi au data ya simu. Mimi huwa natumia wi-fi kwa kuwa wi-fi ni rahisi na huwa naitumia kwa muda mrefu. Kwa kuwa nina matumizi mengi kwenye mtandao na ninapotumia data ya simu mara nyingi huwa natumia fedha mingi sana. Ndiposa napenda nikitumia data ya wi-fi.

Kazi gani ambayo ni naithamini zaidi? Kazi ambayo naithamini zaidi ni kuwa mwalimu Kwa kuwa mwalimu ni mtu wa kuelimisha wanafunzi na kuwapa mawaidha yanayofaa kufuatwa Kwa hivyo ningependa kuwa mwalimu ili niweze kufundisha wanafunzi kama baba yangu alivyo kuwa mwalimu wa kufunza watu.

Unafanya nini wakati wa mgogoro wa watu? Kitu ambacho unakifanya wakati kuna mgogoro wa watu, mimi napenda kusimama mahali ambapo hakuna watu wengi na niweze kujipa shughuli ya yangu mimi mwenye huwa najifinyilia na naweza kupata njia yangu pole pole kwa kujifinyilia na kutoka katika huo mgogoro wa watu.

Chakula cha jadi ninachokipendelea ni chakula cha wali ambao ni chakula ambayo inaweza kushikilia mtu tumbo na inaweza kuandaliwa kwa namna ya urahisi mno. Mimi napenda wali napenda kula wali na maharagwe au na nyama au na kuku au na vitu zinginezo.

Je, nimeweka picha zangu mtandaoni naam mimi nimeweka picha zangu mingi mtandaoni kwa kuwa napenda watu wa familia na marafiki zangu wanapotazama hizo picha na wana comment na kunipa like na nipa motisha ya kuendelea kufanya shughuli ya kupiga picha na kuendelea kupost picha mingi mtandaoni. Kwa kuwa najua picha zinapopostiwa mtandaoni huwa zinamanufaa kwa mtandao kama instagram wakati mtu ako na maarufu sana huwa analipwa pesa kindogo kindogo hizo pesa kidogo kidogo zikiwekwa pamoja huwa zinajaza kibaba zinaweza kuwa pesa mingi ambazo zinaweza kusaidia mtu.